Niko na rafiki wangu mmoja ambaye ni rafiki wakipeke sana anaitwa Lila. Lila ni rafiki ambaye tulijuana nae kule shuleni kuanzia utotoni kwetu. Na tulikuwa tunacheza na yeye alikuwa ni rafiki wadhati ambaye alinifunza vitu vingi sana. Na kwa kweli tunatoka na yeye kijiji kimoja uko nyumbani ambapo tulikuwa na yeye tangia utotoni. Na ni mojo hapo ya marafiki ambao ni wakipekee sana kwa sababu alinionesha vitu ambayo najivunia kwa sasa kama vimenisaidia sana maishani mwangu. Na tangia utotoni kitu ambacho naweza kumbukia ni wakati wenye tulikuwa tunaenda mawindoni. Alikua ni moja wapo wa waindaji hodari sana ambao washawahi kuwepo tuliko tunaenda na yeye mawindoni kule mstuni. Na kila tulipo kuwa tukienda mawindoni, alikuwa ananipeleka kwa mto fulani ambapo tulikusanyika hapo waindaji wote tunaenda, tunaogelea baada ya kuogelea, tunajipaka mchanga ambao ulikuwa ni mweusi na mweupe imechanganywa. Sasa tunafanana na wanyama, tukienda mwituni, tunajifunga ngozi kwa kifua ambapo ilikuwa ni raisi sana kwetu kufanya mwaindaji kule mwituni. Na nakumbuka tulivyo kuwa tukienda kule tukijipaka yale matope kwa uso, alafu tuwekelee ngozi ya mnyama kama pengine ng'ombe ama koondo kwa kifua, alafu twende msituni tuwinde tulikuwa tumeshika wanyama wengi sana. Na yeye ndiye alikuwa anatupea ule ujuzi wakuinda kwa sababu tulikuwa tunaenda mahali ambako wanyama huwa wanakaa wakati jua ni kali na alikuwa anatuambia jinsi ya kujua huyu ni mnyama hako upande gani, amejificha upande gani na hapo tulipokuwa tunaenda tunakutana na mazamadi ya wanyama tofauti tofauti anachukua yale mazamadi ananusa na akinusa hivi anajua huyu mnyama pengine hako tu karibu hapa ama pengine amelala mahali flani. Natulikuwa tunaenda alafu kila mtu anachukwa kona yake na yeye mwenyewe anenda kustua akipigia msituni na yule mnyama anatoka, sasa ikitokea hivi kutoroka ni ngumu kwa sababu tayari tutakuwa tumejiandaa ni kupambana tu na yeye moja kwa moja na hapo ndipo alikuwa akitoa pengine na mshale na lenga ule mnyama angeenda mahali popote kama ajapigwa kwa alama na hapo ndipo kumbukumbu ambazo nakumbuka vyema zaidi mara tukikua kwenye mwituni alikuwa anatuonesha matunda ya mwituni tofauti tofauti mbapo tulikuwa tunachuma yale matunda tunakula kama chakula alafu alikuwa anatuonyesha mti ya aina fulani mbapo tulikua tunaichukua mizizi ya ule mti na matawi tunaweka pamoja, tunajumuisha, sasa ilikuwa na harufu flani tulipokuwa tukienda mwituni ninaonja pengine kama ilikuwa pombe ni mojawapa ya dawa ambayo ilikuwa inatumia nguvu na pia ilikuwa inaosha mwili wetu hatuwezi shikwa na magonjwa hata tukiumwa na hizo inzi za mwituni na hapo ndipo nilijua kwa kweli Lila alijua vitu vingi na huwa namkumbukia kwa yale ambayo alinifunza si madawa ya kukunywa ya msituni ya kiasili si jinsi ya kuwinda na kuleta nyama nyumbani kila siku na tulikuwa tukihakikisha tukienda mawindoni, tunarudi na nyama, ambapo ule nyama alikuwa anatumika kuwalisha watu kiujumla manyumbani, na kando na manyumbani alikuwa anatumika ata kuwasaidia watu ambao hawajiwezi ambao mara mingi walikuwa wanakuja nyumbani kuomba chakula wanapewa nyama na unga kidogo wanaenda kujipikiwa wanapata angalau kitu ya kukula hiyo siku. Na kilichofanya mimi nikawa rafiki wa dadhi na lila ni kwa sababu tulisoma pamoja kuanzia utotoni na alinifunza kuenda mawindoni na hapo mawindoni ndipo tulijuwana zaidi na hata akanionesha vitu vingi ambavyo nafanya ndio mtu ukuwe muindaji bora. Hapo ndipo urafiki wetu ulianzia na nikasema kwa hakika huyu iwe nini hatutoachana tutakuwa tu nae hata kama nikuishi, tutaishi mahali karibu, sehemu ambazo ni karibu hata kama nikununua shamba kwa sababu alikuwa ni mojawapo wa marafiki wakipekee sana duniani kote. Alafu kengine ambacho ningesema kumuhusu Lila ni kijana shupavu, kijana wakujituma, kijana mkakamavu, jasiri anaweza fanya lolote kwa dakika yoyote. Na jambo ambalo haliwezeka alikuwa analifanya.